Napenda sana kuogelea lakini sijui kuogelea vizuri. Kuogelea nimekuwa ninapenda sana wakati nimeenda katika maeneo ya Mombasa, maineo ya pwani. Kuogelea ni mzuri sana inanifanya na jisikia nikiwa mtu niliye pumzika na ninapenda sana kuogelea.